Ujuzi wa kwanza ninaotamani kuhimarishwa ni ujuzi wa mawasiliano. Saka katika kueleza hisia na mawazo yangu kwa uwazi na bila kuumiza wengine. Eh, eh, kiasi tu. Wasiliano ni mazuri ni msingi ya msingi. Njia ya, kirafiki hata kizazi. Kuni nyakati ambapo unaweza kujisikia vibaya au kutokuwa. Na mtu lakini jinsi unawewasiliana hisiya zako ndio huamua kama mnaelewana na mnaingilana kwenye mgogoro. Nataka nijifunze kusikiliza kwa makini zaidi kujibu kwa busara na kuwa na utulivu Hata wakati ninapohisi nimekosewa Ujuzi mwingine muhimu ni ni kuongazana wakati kusimamia muda wa ufanisi Kuna nyakati nahisi siku inakuenda haraka na sinjafanya kile kilichopanga hiyo nanifanya nione umuhimu kupanga vipau mbele kwenye ratiba na kushikilia mipango hiyo Nataka niwe na nidhamu zaidi kufuata muda ili niweze kutimiza malengo yangu bila presha au kuhisi ni mepoteza siku Kwa hukua na ufanisi kwenye mudakunisaidi Hata kupunguza msongo wa mawazo Mwisho ningependa kuimarisha ujuzi Wakutunza kilikisi ya kujua jinsi ya kuthibiti Hisiya zakukuelewana na hisia za wengine kujijali kwa Kila jambo muhiimu sana Mwisho yanachangamoto nyingi na mtu kwenye akili ya kihemko anajua namna ya kukabiliana presha bila kuvunja moyo kujifunza kutulia kupumzika na kujipa nafasa ya kupona kiakili ni ujuzi ambao za kila siku.